Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Kuhusu kuenda cinema, ninapenda kuenda mahali aah mbili au matatu kwa wiki. Mimi ni mpenzi mzuri sana wa sinema, na huwa natumia muda wangu ule ambao sina kazi, ninaenda kwenye kutazama cinema mda ya usiku, niweze kupata burudani na niweze kupunguza mpungo wa mawazo wa kazini, niweze kuwa vizuri.

Unapo furaha kuwa nyumbani, unafanya nini? Mimi ninapokuwa na furaha na nipo nyumbani huwa ninafanya vitu ambavo vina nifanya niwe nafuraha, zaidi najifurahisha mwili, kwa mfano, ninaenda kununua vitu vizuri kama nyama, nanunua matunda, napika chakula kizuri, nina arika marafiki zangu, tunaanza kuburudika pamoja kusherehekea furaha yangu ya kuwa nyumbani.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Tabia ya watu inayunichukiza, zaidi ni kukosa uaminifu na unafiki. Mtu anaposema jambo moja mbele yako alafu, anafanya jingine nyuma yako, unifanya nipoteze heshima kwakekabisa. Pia, kunidharau au kudharau wengine, hasa wale wanajitahidi au walioko chini kimaisha, uniumiza sana. Na amini kila mtu anathamani na anastahiki kuhishimua bila kujali hali yake. Tabia nyingine ambao inanisumbua ni kutowajibika. Mtu kushinda kukubali makosa yake na badala yake kulaumu wengine. Kwangu kukubali kosa ni dalili ya ukomavu. Kwa ujumla ninaishimu watu wakweli, wanaujua kusema ukweli, kuwajibika na kuwaheshimu wengine.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Ndio. Natumia teknolojia ya sauti, natumia zaidi kuimarisha na kurahisisha maisha na kuongeza ufanisi wangu wa kila siku. Kwa mfano, huwa nasikiliza mziki, ili kujifunza, kupumzika au kuongeza umakini wangu. Pia, natumia sauti kwenye simu au program kama kuandika kwa sauti pahali ninapokuwa na haraka au mikono imebanwa. Tekonojia sauti hunisaidia kuokoa muda, kupunguza uchovu na kubaki makini. Hasa ninapofanya kazi au kusoma.

Je umewahi kulima? Ndiyo, nimewahi kulima. Kwanza nimelima kipindi ambacho nikuwa mdogo ambapo nikuwa nalima kwa ajili ya wazazi. Nikuwa nalima mahindi, karanga, arizeti, kunde. Kwanza nimelima kipindi cha kifugo ambacho nikuanzia mwezi wa kumi na moja adi mwezi wa tatu. Kwa mwezi wa kuminamonja tunalima Bada ya hapo kwanzia mwezi wa kwanza tunaanza kupalia na mwezi wa sita tunavuna Lakini badae baada ya kuenda shule nikawa nimesmama kulima lakini kuanzia maka jana nimeanza kilimo cha mpunga ambacho nimelima mwaka jana kama eka mbili na mwaka huu pia narima na ssaivi nisha panda mbegu Nasubilia tare ishirini mwezi u nitaweza kupanda hiyo mbegu na kuweza kuendelea kulima mpunga. Kwa iyo nimewai kulima na nnalima.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa kujalibu ni kuogelea ni mchezo ambao ninaupenda kwa sababu ni mchezo unao husisha mwili mzima Lakini pia inaitaji nidhamu, unahitaji pumzi sahihi na umakini mkubwa kama unafahamu maji ni kitu hatari sana ambacho kinaeza kusababisha ukapoteza uhai Pia ni nzuri kwa afya na hunisaidia kuwa na nguvu bila kuumiza mwili. Kinachonivutia zaidi ni kwamba kuogelea kutanipa utulivu wa akili, kutanifundisha subira na kunipa changamoto mpya ya kujivuka mwenyewe.

Unapenda kutumia mda na familia yako vipi? Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi, lakini ambayo inaleta maana zaidi kwenye familia yangu. Mara nyingi, napenda kukaa nao na kuzungumza, kusikiliza hadithii zao, kushirikiana mawazo na kucheka pamoja. Pia napenda kuku cha pamoja kwa sababu huo ni mda unautuunganisha na kuimarisha mausiano yetu katia sisi ndugu. Wakati mwingine tunapopata nafasi napenda kutembea au kufanya shughuli ndogo za pamoja hata kama ni kukaa tu nyumbani kwa utlivu. Kilicho muhimu kwangu ni si shughuli yenyewe bali uwepo na uhalisia na kweza kushikamana na ndugu zangu. Muda na familia ni uwekezaji wa moyo haupotei kamwe.

Unapenda kununua vitu wapi? Hua napenda kununua vitu dukani kwa vitu ambavyo naviitaji mala kwa mala au naviitaji kwa haraka. Lakini vitu vingine hua nanunua mtandaoni kwa kuweza kutafuta. Wauzaji wa mtandaoni na kuweza kuwagiza na naweza kulipia na wanaletea kwa mfano. Juzikati hapa nimeweza kununua kifaa cha internet ambacho nime kitafuta mtandaoni nikakipata Nikawasiliana na muzaji nikaweza kulipia na kikaweza kunifikia mimi.

Je, unahifadhi kitu cha thamani? Ndio, nahifadhi vitu vya thamani, lakini zaidi vitu vya fedha. Nahifadhi vitu vya kihisia na maana kubwa kwenye maisha yangu. Pia huwa nahifadhi kumbukumbu muhimu kama picha, nyalaka muhimu kama vile vyeti, vya kuzaliwa, vyeti vya chuo, na vyeti vya kielimu, na vitu vinavyo nikumbusha safari yangu. Mahali nilipotoka hata nilipozipiga ili siku nikizikumbuka nikiziona naeza kumbuka kwamba hii ilikuwa ni tukio fulani vitu hivyo hunikumbusha malengoyangu maamuzi ninayoyafanya na watu walio nisaidia kufika hapa pia naifadhi maadili yangu uaminifu, heshima na nidhamu hivyo kwangu ndiyo vitu vya thamani zaidi kwa sababu vina ongoza mamuzi yangu ya kila siku.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini? Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa njia ilio wazi na enye mpangilio mzuri. Kwanza natafakali mwezi uliopita nimefanya nini na nimefanikisha nini. Ninaangalia kilichokwenda vizuri, pia changamoto ambazo nimekutana nazo na maeno yaliohitaji kuboreshwa. Hii hunisaidia ni siweke malengo bila mwelekeo kwa hivo nikiweka malengo bila mwelekeo nitakuwa nafanya kazi ya bule Pili huwa naweka malengo machache Lakini yenye umuhimu Kwa mfano naeza kasema kwamba Kwa mwezi huu osika Nitahudumia wagonjwa kumi Kwa kufuata kanuni na taratibu zote ambao natuweka kudumia wagonjwa Lakini pia navendelea malengo ambayo emewazi na inapimika kwamba mwisho wa mwezi niwe na uwezo kuyapima Badala ya mengi yasiyoweza ya siyoeleweka Tatu unagawanya malengo ya mwezi kwa malengo ya wiki wiki Mwezi una wiki nne kwayo unagawa malengo yangu katika vipande vya wiki wiki wiki hiinda kwa na malengo haya wiki hii ndakwa na malengo haya ili niweze kufatilia malengo yangu bila kusubili mwisho wa mwezi Nne ninaweka vipaumbele kulingana na athari kazi zenye matokeo makubwa nazipa wapaumbele zaidi Mwisho najipima mara kwa mara Najiuliza niko wapi Ifai nini kubaki kwenye Mwerekeo.

Unapenda nini kuhusu shilikalako? Kuhusu shilikalangu ninapenda vito vengi kuhusu shilikalangu katika australiangu ya njombe ya lacha haechi Hasa kwa sababu ni mahali pa huduma, kujifunza na uwajibikaji kwa jamii Kwanza napenda zamila yetu ya kutoa huduma bola kwa wagonja Kila siku najiona kuwa sehemu ya kitu kikubwa kusaidia kukua maisha na kubolesha afya za watu wanjombe ni maeneo ya jirani Hilo hunipa maana ya kazi ninaayofanya Pili ninapenda mazingila ya kazi ushirikiano kufanya kazi na watala muenzangu hunijenga kitaaluma na kunifanya nijifunze kila siku Hasa kupitia uzoefu wa vitendo Tedu na mwisho Njumbe rais minisaidia kukua kita aluma na nikinezamu kazi hapa inanifundisha uwajibikaji Mwasenuh mazuli na kufanya mamuzi kwa makini Hasa kwenye mazingila enye plesha.

Unashrlekea siku kuu vipi? Napenda kusherekea siku kuu kwa njia ya furaha na yenye maana. Siku za siku kuu ni sio siku tu za mapumziko. Bali ni fursa ya kuungana na familia, marafiki na watu wa muhimu katika maisha yangu. Kwa mfano, napenda kusherehekea Christmas. Au siku kuu za kitaifa, kwa kukaa na familia kushirikiana chakula cha pamoja lakini pia kubadlishana zawadi au maneno ya shukurani lakini pia kufanya shughuli ndogo ndogo za kijamii kama kusaidia wengine au kushiriki katika sherehe za kijami pia kusherekea kwa utulivu wa akili, kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya kwenye siku kuu ya mwaka mpya Kwangu siku kuu si kelele bali ni furaha, upendo na kumbukumbu nzuri.

Unapangaje wiki yako ya kazi? Wiki yangu ya kazi napanga kwa mpangilio dhabiti na unaolenga matokeo chanya. Kwanza ninapanga kazi zote kubwa na dogo ambazo zinaitaji kufanyiwa wiki hiyo. Hii ni kama malengo ya wiki ili nijue kila siku ni nini cha muhimu cha kuweza kufanya. Pili ninaweka vipaumbele Hili kuweza kwamba kila ambacho kina upaumbele mkubwa si kitafanyiwa mara ya kwanza na kila ambacho kinaweza kikasubili kikasubili Lakini pia ninaweka latiba yangu ya kila siku kwamba siku hii nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki Hili uweza kudumisha nizamu na nne nakagua kila mwisho wa wiki Naangalia ni kazi gani zimekamilika changamoto gani ambazo nimekutana nazo katika kukamilisha majukumu yangu na pia na jinsi ya kubolesha wiki inayofuata ili niweze kufanya vizuri zaidi kuliko wiki iliopita.

Je, unapenda hesabu? Ndiyo, ninapenda hesabu. Ninapenda mno mno hesabu. Ninapenda hesabu kwa sababu zinanizaidia katika kufanya makadilio mbali mbali, lakini pia zinanizaidia katika kufanya mahesabu ya kimaisha kwenye hela, lakini pia kwenye kukakuliti dawa. Kipindi lakini nilikuwa shuleni, nilikuwa ni mzuri sana kwenye hesabu. Na nilikuwa nategemewa na wanadarasa kwa ajili kuwazaidia kakika kuwaelekeza hesabu.

Unashughulikia makosa kazini vipi? Naposhughulikia makosa kazini na jitahidi kuwa mwenye utulivu na mwenye nizamu. Kwanza ni nakubali kosa langu, maramoja, baada ya kujaribu kulificha. Nafahamu kuwa kukubali kosa ni hatua ya kwanza ya kujifunza na kujilekebisha. Kisha ninafanya mauchunguzi wa kina kwa nini kosa lilitokea na ni sababu gani zizobisha na nikinaweza kufanya kuepuka, kurudia kosa wakati mwingine Hii nisaidia kutatua tatizo badala ya kuzuia tu dalili Lakini pia ninafanya hatua za kulekebisha haraka Ikiwa nikosa linaloa hili wengine na kakua jinsi ya kurekebisha kwa ufanisi na kwa heshima Lakini pia mwisho najifunza kutokoto kwenye makosa Kila kosa ni ruhusa ya kuboresha nidhamu uwelewa wakazi na ubora wa utendaji.

Unakunywa maji mangapi kwa siku? Mimi kwa siku huwa nakunywa maji kulingana na kilo zangu. Kwa sasa hivi nina kilo sabini. Kwa hiyo huwa nahakikisha kuwa kwa siku ni nakunywa maji lita mbili na nusu hadi lita tatu. Hii inanisaidia kwamba kufanya mwili wangu. Kukubali kuwa na maji lakini pia uweze kupunguza mafuta na uweze kupunguza uzito. Kwa iyo na kunywa maji lita tatu kwa siku.

Mfeleji gani wa TV unaofuata? Mfeleji wa TV ni naofuata zaidi ni CNN Napenda kupatilia habar zake kwa sababu zinatoa talifa za haraka, za kina na za kima taifa Hii na inisaidia kubaki na uelewa wa mambo yanotokea duniani na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi Si tu kazini bali pia katika maisha yangu ya kila siku.

Ni zoya gani zuli ulilo jenga? Zoya zuli ninanalo jenga ni kupanga na kuzingatia latiba yangu ya kila siku. Nilianza kwa kuzamilia kila siku kuanza mapema, kuamka mapema, saa kumi na mbili kamili kwamba niwe nimeamuka. Pia kufanya kazi kwa nizamu na kujipa mda kujipumzisha. Hasa pale ambapo nikitoka kazini. Hilo zuli limenisaidia kuongeza ufanisi, kupunguza msungo wa mawazo na kufanikisha malengo yangu Pia nimejenga zoea la kufatilia maendeleo yangu kila wiki Kua ni kazi gani zimekamilika, ni changamotu gani zilizo jitokeza na jinsi ya kubolesha Hii inanisaidia kuboresha nidhamu binafsi na utendaji wangu kazini.

Kumbu kumbu gani nzuri unakutoka utotoni? Kumbu kumbu nzuri kuzahidi kutoka utotoni ni wakati nilikuwa nikienda shambani na familia yango. Na kumbuka jinsi tulipukua tukicheka, tukikusanya matunda na kushilikia na kazi ndogo ndogo. Hali hiyo ilijazo na furaha ya kweli, mshikamano wa familia yetu na mafunzo ya maisha. Hiyo ni jifunza kuwa utulivu, nizamu na thamani ya kazi ya pamoja. Huko ni kifurahiya kila tukio dogo kama kushinda changamoto ya kuvua samaki au kufika shambani mapema asubuhi. Kwa hiyo kumbukumbu zuja tuto ni hazina ya thamani na zinakuwa nawe mashani na kukupa maadili na furaha.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kusubiri kwenye mstari kwa kawaida ni jaribio la subira na nidhamu kwangu. Maranyingi ninahisi uvumilivu unakuzwa. Sio tu kuhimili muda bali pia kujifunza kuwa na heshima kwa wengine wanao subiri pia. Nikiona mstari mrefu si hisi hasira. Badala yake na jaribu kutumia mda huo kwa kutafakari mawazo, kupanga siku na hata kufurahia kitu kidogo katika kusikiliza muziki.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni Kumbukumbu nzuli ya utotoni ni kipindi ambacho tulikuwa tunacheza mpira usiku usiku wa saa sita usiku tulikuwa tunacheza mpira na watoto wenzangu wa majirani na ndugu ni mchezo wa mpira wa miguu ambayo tulikuwa tunacheza lakini pia sherehe mbalimbali za harusi ambazo zilikuwa zinafanyika lakini badae kunakuwa kuna mziki Tulikuwa tunacheza sana mtu ambae alikuwa pamoja nami ni kaka yangu Kaka ni mtu ambaye nampenda sana naalikuwa pamoja nami bega kwa bega Bega kwa bega ya kipindi wakati niko mtoto Kinacho nifanya nizidi kukumbuka hii kumbukumbu maalumu nikwamba ili nijengea ushiriki na kuwa na ushirikiano baina ndugu na majirani katika shughuli mbali mbali Hasa hizo za harusi Huwa najihisi vizuri sana ninapo kumbuka haya matukio Najihisi mwenye furaha na mwenye raha kuzidi kushirikia na ndugu zangu wengine.